Mimi napenda keki ya chokoleti sana. Ile keki iko soft, moist na iko na chokoleti nyingi. Juu hio hunibamba mbaya. Ukikula unafeel tu raha, stress inaisha pia. Napenda vile chokoleti inaongeza flavor poa. Si bland. Hata kwa birthday ama event yoyote ukinipa keki ya chokoleti umeamua kunifuraisha. Keki ya vanilla pia iko poa, especially juu ikona ice cream fiti, lakini cake bado, chocolate cake bado inachukua number one.

Kinywaji mbacho naweza kushiriki ni kinywaji cha juice. Kwa sababu kina manufaa katika mwili wangu kwa mfano juice ambayo imetenginezwa na matunda. Kama vile machungwa ambayo ikona vitamin ikona vitamin C, ndimu ambayo ikona vitamin C, pai pai, mananasi, maembe, inamanufaa katika mwili wangu. Wakati ambapo napenda kukunywa kinywaji ni wakati ambapo kuna jua sana sana. Inanisaidia sana kurefresh. Alafu, wakati ambapo kuna jua unakunywa kinywaji ambacho ni baridi sana. So, inasaidia kuhydrate mwili ukikunywa juice pamoja na maji. Juice na maji ni vinywaji ambavyo navipenda sana sana. Hakuna mtu ambaye alinielezea kuhusu kinywaji hiki kwa maana mamangu ameishi kututengenezea tangu tukiwa wachanga so ni kinywaji ambacho nimekizoea. Na wakati ambapo nakunywa kinywaji hicho nafeel kwamba niko energized, niko na nguvu, I'm strong, ee kinywaji cha juicy, kinasaidia sana mwili ngozi, kufikiria.